Katika kazi ya ushirikiano na wengine naanza kwa kuweka malengo ya pamoja yaliyo wazi, kusikiliza mawazo ya kila mshiriki kwa heshima ni kitambua tofauti za ujuzii na mitazamo. Napanga majukumu kulingana na nguvu za kila mtu na kuweka ratiba inayo kubalika. Mawasiliano ya mara kwa mara ni muhimu kwa sababu natumia mikutano ujumbe na mrejesho wa wazi.

Mimi ni mtu wa kuamuka mapema saidi kuliko kufanya kasi usiku. Asubui hunipa utulifu wa akili, ngufu mpya na huweso mzuri wa kupanga siku. Napenda kuanza kwa kufanya maandalisi kutafakari na kueka vibaombele kabla ya shuguli kuanza. Asubui pia hunisaidia kuwa makini, mwenye ticha na kufanya maamusi bora. Ingawa wakati mwingine kazi sa usiku huitajika, sipendi kuzitegemea kwa sabu uchofu huweza kupunguza ubora wa kazi.

Timu bora ya kiragpi ya marekani ni United States Men's National Rugby Union team inayojulikina kwa jina Eagles wanawakilisha marekani katika mashindano ya kimataifa kama kombe la dunia ya rugby na Pacific Nations Cup timu hii imepata nafasi kwenye kombe la dunia mara kadhaa na inaongosa mcheso wa rugby njini humwe jini ya ushirikisho la USA Rugby.

Natasama video mitandaoni kupitia majukwa mbali mbali kuligana na kile ninacho kitaka. Mara nyingi natumia YouTube kwa habari, elimu, musiki na burudani. Pia napenda TikTok na Instagram kwa video fupi sa kufurahisha. Kwa vilamu au fipindi Netflix na Showmax ni chaguo nzuri. Wakati mwingine natasama video sa elimu kupitia Facebook au tofuti sa mafunzo mitandaoni.